Ndiyo, ninandege wa kufugwa nyumbani kwangu. Ninafuga kuku, bata, kanga pamoja na ndege wengine. Ninafuga ndege kwa ajili ya kitoweo. Muda mwingine, ninafuga kwa ajili ya kufanya biashara.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuusu siasa. Mimi ninapenda siasa. Ndio maana ninapenda kuzungumza kuusu siasa lakini pia ninapenda kuchagua viongozi wazuli. Ili niweze kuchagua kiongozi mzuli na kiongozi ninaye mtaka. Nilazima nipende na kujua siyasa.